Stadi muhimu kwa kazi yangu ni ushirikiano kwa sababu kunapokuwa na ushirikiano katika kazini kazi hufanyika vizuri kwa sababu wafanyikazi wote wanashirikiana pamoja kwa timu ili kutimiza lengo moja kazini na hilo husababisha wafanyikazi kuelewana na kutia bidii na kufanya kazi vizuri.

Ndiyo mimi ninapigia kura kwa sababu nimeitimisha miaka wakupigia kura na nilichukua kura ili nipige kura. Mimi hupiga kura kwa sababu kupigia kura inasadia kuchagua viongozi wazuri na kuondoa wale viongozi wa baya. Pia kupigia kura inasadia raiha wapate haki yao ya uchaguzi mzuri kwa hivyo mimi hupiga kura kila mara uchaguzi una potokea.

Mimi ninapendelea chakula chenye radha tamu kwa sababu chakula chenye radha tamu huburudisha na hufurahisha wakati ninapo ila Wakati ninapopunzika mimi hupenda kula chakula chenye radha tamu ili kunisaidia kutuliza kili na kunipunguzia mawazo Pia chakula chenye radha tamu hunisaidia kuibua hisia za furaha.

Ndiyo ninava saa, mimi huvaa saa kilaziku kwa sababu saa hunisaidiya kupanga muda wangu na kutumia muda wangu mzuri. Mimi pia hutumia saha hiyo hili nijue ni saha ngapi na hili ninapojua ni saha ngapi mimi hunisaidiya kupanga ratiba wangu kazini kulingana na muda wakati ninaotaka kazi ifanywe kwa hivyo ninapenda kuvaa saa.

Usiku kabla ya kulala, mimi kwanza hunywa chai. Baada ya kunywa chai, mimi hufanya mazoezi kidogo. Alafu baada ya zoezi kidogo, mimi huenda na kuoga. Kisha baada ya kuoga, mimi huvaa nguo zangu za kulala. Na baada ya hapo, mimi hupiga dua ili na kushukuru Mungu kwa siku hiyo. Baada ya hapo mimi huingia kitanda changu na nazima stima na mimi hatimaye mimi hulala.

Ndiyo mimi ninapenda kuimba kwa sababu kuimba huu hunisaidia kujiburudisha Kwa sababu ninapohimba mimi husikiza furaha sana Pia ninapoimba mimi hutoa hisia zangu muhimu na kujizungumza katika wimbo Kwa hivyo wimbo hunisaidia kutuliza akili na pia hunisaidia kujiburudisha na kujifurahisha.

Mimi nasherehekea mwaka mpya kwa kuandaa karao au dina na pamoja na familia na rafiki zangu. Pia badala ya hapo, baada hapo sisi pia hunywa vinywaji na kusikiza wimbo na kupiga densi pamoja. Pia sisi hupiga maombi ya kufungua mwaka pamoja na kisha baada ya kupiga maombi sisi uendelea na kujiburudisha.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi huwa mtulivu ili niweze kusikia jambo ambalo mtu mwingine anafanya Mimi pia huleta mtu mwingine kati yetu ili atusaidie kusuluhisha mgogoro huo kwa amani Mimi pia hufikiria na kumuacha yule mtu kuongea maneno yake kisha ndo mimi nitoe mawazo yangu.

Rangi ninaependa zaidi ni rangi ya nyeupe kwa sababu rangi ya nyeupe inanikumbusha amani tulio katika nchi yetu. Kitu ninacho miliki cha rangi ya nyeupe ni kama nguo na viatu na pia nina begi moja ya rangi ya nyeupe. Rangi ya nyeupe hunifanya nihisi mwenye amani na utulivu. Mara nyingi ninaona rangi hii zaidi katika ukuta wa nyumba yangu sababu nyumba yangu ukuta wake ni rangi ya nyeupe.

Kifaa cha teknolojia ambao siezi ishi pasipo ni simu yangu. Kwa sababu simu yangu ina vitu zangu vingi vya siri. Na pia simu hii unisaidia katika shughuli zangu zote za kazi na kimaisha. Hutumia simu hii katika kuwasiliana na watu. Mbali mbali kazini na pia katika kuwasiliana na familia na rafiki zangu wa hivyo. Iwapo nitakosa simu hii Litaniadhiri sana.

Lengo lango la muda mrefu kazini Kuwekwa niwe afisa mkuu katika ofisini hiyo na pia kuweza kupataa mshahara wa hali ya juu Lengo hivi nimelieka kwa sababu mimi ninataka ili linipe motiisha ya kutia bidii katika kazini ili siku moja nifikwe katika ile lengo lango na niekwe afisa mkuu ofisini mwetu.

Mimi hushiriki katika vitu mingi katika jamii yetu. Mimi usaidia katika usafisaji wa mazingira katika jamii. Hili ambalo hili husababisha mazingira yetu kuwa safi. Mimi pia huwa katika vikundi vya vijana katika jamii. Na katika vikundi hivi mimi husaidia kuwafunza vijana na kuwapa motisha kuhusu maisha. Mimi pia husaidia watu wasiojiweza katika jamii kwa kuwapamsaada kama vila chakula na nguo.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila zenye nguvu na hizi nywila unisaidia kwa sababu naeka ngumu na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Mimi pia huwasha udhibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama wa akanti zangu. Mimi pia nakagua mipangilio ya faraga kwa kupitia na nipate mipangilio bora kwenye mitandao ya kijamii.

Chakula ninachopenda kula jioni ni samosa kwa sababu samosa wakati wa jioni huwa tamu sana hasa ninapo kula na chai ama ninapo ikunywa na kahawa ili kutoaa ile baridi ya jioni Samosa huwa tamu wakati wa jioni kwa sababu pia huwa moto na ni chakula chenyeladha tamu sana.

Kazi naetamini zaidi ni kazi ya udaktari na utabibu. Kwa sababu kazi hii ni kazi ya ambayo huwa inasaidia katika kuokoa maisha ya watu. Pia kazi hii usaidia kuimarisha afya ya watu kwa sababu watu wanapokuenda katika madaktari wao wanaambiwa jinsi ya kuishi na pia tahadhari za kufanya ili afya yao iwe nzuri.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa gofu kwa sababu gofu ni mchezo ambayo huonekana kuburudisha sana. Gofu pia huwa ni mchezo ambayo huchezwa katika mantari yanaopendeza sana na ningependa kujaribu mchezo huo ili mimi pia nipate kucheza katika mantari hayo ya kupendeza sana. Nilijuwa mchezo huu nilipokuwa kidato cha nne ningependa kujaribu sikumoja.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya maembe kwa subabu juisi ya maembe huwa na ladha tamu sana. Pia juisi hii la maembe huwa bora kwa afya kwa sababu maembe ni matunda ambayo inavirutubishi vingi vinavyoweza kusaidia kuboresha afya yetu. Jwisi ya maembe pia huwa na ladha tamu sana ambayo husaidia kuburudisha na kuniongezea hisia za furaha kila wakati ninapoikunywa.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa mavazi ya kukinga baridi kama vile jaketi nzito. Mimi pia hushinda nyumbani na kukunywa kahawa ili kutoa baridi ule. Mimi pia huota moto ili kusaidia mwili wangu upate joto kutokana na baridi kali. Wakati huu mimi pia hukaa ndani ya nyumba na kutazama sinema za vichekeshi polepole.

Chumba wachangu chakulala ni chumba kikubwa ambayo inanafasi nyingi. Kuta za chumba hiyo ni ya rangi ya nyeupe kwa sababu hii ndo rangi ninayopenda sana. Kitanda changu ni kitanda cha kidogo na cha rangi ya manjano. Na inarithisha kwa sababu ina daraja nzuri ya kweka kichwa. Nini ninapo ona kutoka dirisha mimi huona miti na majengo ya jirani. Kitu nachopenda zaidi katika chumba nini Kitanda yangu kwa sababu unisaidia kupata usingizi mwema.

Mimi ninapenda mikutano ya kibiashara Kwa sababu mikutano ya kibiashara unisadia kupatana na wanabiashara wengi majihuri ambao ninaweza kuzungumuza na na kutangamana nao na kupata masehemu za kufanya biashara mingi. Na pia nikuzungumuza nao nitapata ubunifu mpya na maarifa mengi kuhusu jinsi ya kufanya biashara.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwanza kwa kukusanya taarifa, nafanya utafiti mwingi na kukusanya data muhimu. Baada ya hapo, mimi pia hupanga muundo na kwa kutumia vipengele ka utangulizi mwili na hitimisho. Mimi pia huandika rasimu na kuanza kuandika kwa kutumia lugha safi na lugha sahihi. Baada ya hapo mimi hupitia ripoti kwa makini ili kuboresha Kisha mimi nawasilisha ripoti kwa njia inayoeleweka na kufaa.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuwa nayo ilikuwa mandhari ya mlima Kenya. Iliona mandhari hayo tulipoenda katika ziara ya mlima huo tulipokuwa katika kidato cha tatu. Kitu ambacho nilipendeza sana ni jinsi tulipanda milima na kuona sehemu mbalimbali tukiwa apo juu milimani. Na ilikuwa ziara ya kupendeza sana mandhari ya kupendeza sana.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na kukubali mabadiliko kama fursa ya kukua. Mimi pia huirikiana na wenzangu kwa kujadili mtazamo tofauti. Mimi pia hujifunza ujuzi mpia, kwa sababu ninapo tako ujuzi mpia inanisaidia ili kueandana na mabadiliko yaliyofanyika. Mimi pia huwa na mipango na kutengeneza mikakati ya kukabilaana na mabadiliko na kujiandaa.

Ndiyo ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ninapo zungumza kuhusu siasa kwanza mimi huu hufanya haki yangu kwa sababu ni haki ya kila mwananchi kuzungumza jinsi anavyofikiri moyoni mwake pili ninapuzungumuza kuhusu siasa hili hunisaidia kujua mambo za kisiasa zinazoendela katika nchi yetu na hunipa maarifa zaidi kuhusu hali ya siasa katika nchi yetu.

Kinywaji ni nachopenda kunywa asubuhi ni kahawa kwa sababu kahawa hunisaidia kuanza siku vizuri. Pia kahawa hunisaidia kutuliza hakili kasababu inakafeini ambayo usaidia kutuliza hakili. Pia kahawa unisaidia kuongeza ubunifu na kufikiria kwa haraka kwa sababu kafeini lio katika kahawa husaidia kuboresha hafya ya ubongo na hivoivyo kwenye teda kufikiri ya haraka.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni ushirikiano uliopo baina ya wafanyikazi. Wafanyikazi wanaposhirikiana katika shughuli zote za kazini. Mazingira ya kazi huwa nzuri. Pia mandhari safi na kupendeza katika kazini husaidia ili kuboresha nidhamu na usafi na hili wapa wafanyikazi motisha ya kufanya kazi. Kwa sababu eneo hilo litapendeza linapokuwa safi.

Ndiyo, mimi hupenda kujifunza historia, kwa sababu ninapo jifunza historia nitajua kuhusu, mila, na desturi za jamii ya siku za zilizopita na jamii za kitambo. Pia ninapojifunza historia nitajua jinsi, historia ya nchi ilivyofanyika na shughuli na tukio, zilizofanyika katika nchi yetu pia nitaeza kujua jinsi nchi yetu ilipata uhuru na jinsi ilivyokuwa shughuli zinaendelea katika nchi yetu wakati wa jadi.

Mimi ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kununua vitu mtandaoni ni rahisi na ninaweza kununua bidhaa kutoka eneo lolote katika duniani Pia ninaponunua vitu katika mtandaoni ninapata fursa ya kuangalia bei na maarifa zaidi kuhusu bidhaa hiyo kabla kuzinunua na pia kununua vitu mtandaoni haihitaji mimi kuenda katika duka hayo kwa sababu Ninafanya shughuli yote katika simu.

Mimi ninapenda kula wali kwa sababu wali linaladha tamu sana. Pia wali ni chakula ambayo ni mzuri kwa afya kwa sababu inaviritubishi ambayo husadia mwili kupata nguvu. Pia wali ni chakula ambacho ni rahisi kupika kwa hivyo haiitaji muda na nguvu mingi wa kupika. Pia wali huendana na vyakula vingi kama vile kuku au nyama na kwa hivyo ninapenda kula wali sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni mafunzo ya ushirikiano. Ni nilijifunza kwamba ushirikiano ni kitu mzuri katika jamii na tunapo shirikiana na watu. Tunaweza kusaidiana kutimiza lengo makubwa na pia kutimiza goli mengi. Pia ushirikiano ni nzuri kwa sababu inaleta uhusiano bora baina ya watu na kwa hivyo. Husaidea katika watu katika kila siku.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kupanda milima kwa sababu kwanza kupanda milima hunisaidia kupata kuona na mandhari nzuri kwa sababu milimani huwa na mandhari nzuri na kupendeza sana. Pia kupanda milima pia naeza hututumia kama mazoezi kwa sababu kupanda milima husaidia mwili katika kufanya shughuli ambazo ni za kizoezi na kwa hivyo huimarisha afya. Pia kupanda milima hunisaidia kutangamana na kujuana na watu wengi wanaopanda milima pamoja na mimi.

Mimi ninakipawa cha kupiga densi Ninakipawa niligundua na kipawa hiki nilipokuwa mdogo katika darasa la tatu Nilipenda sana kupiga densi wakati niliposikia wimbo na kipawa hiki hunisaidia kupiga densi ambayo hunisaidia kujiburudisha na kutuliza akili Mimi pia hutumia kipawa hiki ili kupumzika na kupitiza muda wakati wa mapumziko kazini.

Mimi hunywa maji glasi sita kwa siku kwa sababu ninavykunywa maji mengi hunisaidia katika afya yangu na pia maji mengi hunisaidia katika kusabibisha mingenyo wa chakula mwilini iwe rahisi na ifanyike kwa haraka.

Mahali pazuri ambapo nimewai safiri ilikuwa katika mbuga ya wanyamapori nilienda safari huko kuona wanyamapori na niliwaona wanyama wengi Pia mandhari ya hapo ilipendeza sana kwa sababu pia ilikuwa na miti, za kiasili na ambazo ilifanya mandhari ya hapo kuwa ya kupendeza sana.

Mafanikio ambayo nimepata kazini ni kuimarika kwa ujuzi. Kutoka na kufanya kazi yangu kwa mara mingi nimepata kujifunza ujuzi mpya na kupata wafunzo mengi. Pia nimepata kufanikiwa kwa kujega mtandaoni kwa sababu nimetangamana vizuri na wafanikazi wenzangu na hili limenisaidia kuunda uhusiano mzuri na watu katika kazi.

Mimi ninataka kufika katika cheo cha kuongoza watu katika kazi yangu Mimi ninalengo la kupandishwa cheo baada ya miaka mitano kwa sababu Mimi ni mtu wa kutia bidii na kufanya kazi kwa watu vizuri na ningetamani kupandishwa cheo ili nifanywe ofisa mkuu katika kazi yangu.

Ninapofurahi kuwa nyumbani mimi hueka muziki ambayo hunisaidia kutulia. Pia kando na kueka muziki mimi pia huweka cinema ya kuchekesha ambayo hunisaidia kukuburudika na kufurahi napokuwa nyumbani. Kando na hili mimi pia huweza kuweka muziki ili kutuliza akili yangu.

Mimi hupenda kucheza mchezo kwa sababu kucheza mchezo hunisaidia ku katika kufanya mazoezi kwa sababu ninapo cheza mchezo hili hunisaidia Pia kutuliza mwili Pia kucheza mchezo hunisaidia kitangamana na watu Zaidi na kwa hivyo huwa hunisaidia kujiburudisha.

Mfanyibiashara mashuhuri ninayemjua anaitwa Jimmy Wanjigi Nampenda mfanyikazi mfanyibiashara huyu kwa sababu ya ubidii yake Nakumbuka kitu cha ajabu alijifanya ni kwamba alianza biashara zake alivyokuwa katika chuo kikuu ni kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake ni kwamba tunavyotia bidii tutafanikiwa katika maisha Ninahisi uzuri na ninahisi kama kukuwa na motisha kuhusu jinsi anavyofanya biashara zake.

Ndiyo ninapenda kuangalia nyota kwa sababu wakati wa usiku nyota huwa juu katika anga na hili huwa mandhari ya kupendeza sana Pia kuangalia nyota hunisaidia kupitisha muda wangu wa usiku na pia hunisaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi hupenda kuenda cinema maramoja kwa wiki ambayo ni siku ya jumamosi ninapenda kuenda cinema maramoja kwa wiki siku jumamosi kwasababu siku ya jumamosi ndio siku ambayo mimi hupata fursa ya mapumziku kwa sababu huwa siendi kazini siku hiyo Pia wakati wa jumamosi watu wengi huwa katika cinema na hili husaidia sinema iwe ya kufurahisha na kuburudisha zaidi.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima kwa sababu milima huwa na mandhari ya kupendeza sana. Pia kupanda milima hunisaidia katika kuboresha afya yangu kwa sababu ni kama tendo la zoezi. Pia kupanda milima hunisaidia kukutana na watu wengi ambayo mimi hutangamana nao na kuongeza marafiki.

Ndiyo nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu ninapokuwa na biashara yangu nitaweza kuwa na kuamua na kufanya vitendo bila kuuliza mtu Pia ninapokuwa na biashara yangu hili itaweza kunisaidia kupata hela zaidi ambavyo itaweza kunisaidia katika wa maisha yangu.

Napenda kuwa mahali pa aina yenye manthari nzuri na mahali palipo na hutulivu na usafi. Sehemu kama hizi hunizadia kupunguza msongo wa mawazo na pia sehemu kama hizi uwa sehemu ambazo unasaidia kuleta burudani na faraja.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu kuamka mapema unisaidia kuanza siku yangu mapema na ninapo amuka mapema mimi upanga ratiba yangu ya jensi ndakavyo tekeleza majukumu yangu Pia kwamuka mapema unisaidia kujenga nidhamu ya kwamuka kwa wakati huu kila siku.

Mimi nimewahi kutembelea ziwa, nimewahi kutembelea ziwa Victoria, ziwa hilo lilikuwa ziwa kubwa na nilipata kuona shughuli zilizofanyika katika ziwa hiyo kama vile uvuvi na uendeshaji wa dau, ziwa hilo lilikuwa na shughuli mingi na ningependa tena kutembelea ziwa hilo kwa sababu ilikuwa na pia na mandhari ya kupendeza.

Mimi upenda kusoma sana Kwa sababu kusoma unisaidia koengeza maarifa nilionayo Pia kusoma pia unisaidia kupata kujua mbinu mpya za lugha Kwa sababu naposoma mimi upata msamiati mpya na hili unisaidia koengeza msamiati wangu na ubadilisha lugha yangu.

Ndiyo nimewahi safiri kwa ndege nilisafiri kwa ndege nikiwa katika kidato cha pili nilikuwa nimetoka Nairobi na naenda kisumu safari hiyo ilikuwa ya kusisimua kwa sababu siku hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri ndege tuliposafiri katika ndege hiyo nilifurahi na kupata fursa kuwa na watu wengi na kuona milima tulipokuwa juu nahisi vizuri sana napokumbuka safari hili.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma kwa sababu kucheza ngoma hu nifurahisha na nisadia kujiburudisha. Pia ninapo cheza ngoma wakati mwingine mimi hukutana na watu wengi kama mimi ambao wanacheza ngoma na hilo nishadia kutangamanda na huo na kuangeza huusiano wangu.